Je, unapiga kura? Ndio, ninapiga kura kwasababu nimekwisha kutimiza zaidi ya miaka kumi na nane, kwa hiyo ninaruhusiwa kabisa kupiga kura. Uchaguzi kwa utaratibu tunaofanya, huku ni upo wa awamu mbili. Kuna awamu ya kwanza ambayo tunachagua wenye viti wa serikali za mtaa, alafu awamu ya pili, ambao unakuwa ni mwaka unaofwata, tunachagua diwani, mbunge pamoja na rais, na huo ndio tunouita uchaguzi mkuu. Mfano ni huu ulio fanyika elfu mbili na ishirini na tano, elfu mbili na ishirini na tano nchi yetu imefanya uchaguzi mkuu ambapo tumemchagua diwani, mbunge na rais lakini elfu mbili na ishirini na nne tumefanya uchaguzi wa selikali za mtaa. Tumemchagua mwenyekiti wa mtaa pamoja na wale wenzake kwa hio kwa ufupi ndio swala zima la kupiga kura limekaa hivo na anayeruhusiwa kupiga kura ni mtu yeyote aliyefikisha miaka kumi na nane ambaye ni raia wa Tanzania na ambaye ana akili timamu hivyo kwa hiyo ukisha kuwa na akili timamu na kingine kikubwa lazimu ujiandikisha kama haujiandikisha hauwezi kuruhusiwa kupiga kura. Na unapojiandikisha, unapewa kitambulisho flani ambacho kinaitwa kadi ya mpiga kura. Kwa hiyo, hiyo kadi ya mpiga kura ndo utakuwezesha, utakapoenda kwenye kituo cha kupigakura wakutambue na uweze kupiga kura. Utaratibu wakusajili wapiga kura, unachukua siku kadha, unakuta labda ni siku tano, au siku nne, wana tangazo vituo vya kuenda kujiandikishia wewe kama mpiga kura unataka kuenda pale utaandika tatehe yako ya kuzaliwa utajaza fomu fulani hio fomu itakuwezesha wewe kuweza kukamilisha hayo yote baadae unapewa kitambulisho hapo hapo ukimaliza basi unasubiria tarege ya uchaguzi unaenda kupiga kura.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege? Ndiyo, ni mewai kusafili kwa ndege. Ilikuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini na tano, nilishiriki, jubilee ya vijana ulimwenguni, ulifanyika Roma, Italia. Kwa hiyo, nilisafiri kwa ndege kutokea Tanzania, mpaka Italia, Roma. Lakini, safari ilikuwa ya moja kwa moja, hivyo kama navyo sema, kwa sababu tulikua tuna vituo. Hapo katikati tulipita Ethiopia, Addisi ababa. Kwa hiyo, tulitoka Dar es Salaam, tukeleke Ethiopia, Addisi ababa. Baadaye tukatoka Ethiopia, tukaenda mpaka Roma moja kwa moja. Tukakaa uko Roma, kipindi chote cha jubilee na bada kumaliza jubilei ya vijana iliyofanyika mwezi wa saba, elfu mbili, na ishirini na tano. Tukarudi na kipindi tunarudi, tulipita Geneva. Kisha tukatoka Geneva, tukaenda mpaka Ethiopia. Kisha Ethiopia, mpaka Tanzania. Kwa ufupi hiyo ndo likuwa safari yangu ya ndege na ndo likuwa hivo, likuwa ni safari nzuri nilijifunza mambo mengi na nilifurahia kwa hiyo nimiwai kusafiri kwa ndege na ni usafiri mzuri.

Timu gani ya michezo unaufwata? Mimi si mshabiki wa michezo michezo siku hizi lakini, kwa ufupi timu ambao ninaipenda naipenda timu ya Tanzania ambayo ni Simba, Simba Sports Club. Lakini pia naipenda Barcelona ya Uispania. Hizo ndo timu ambazo ninazipenda. Nanimekua nikizifuatilia hasahasa mechi zao zile kubwa kubwa kimfano Simba wanavyokuwa wanacheza na yanga hiyo mechi hata kama sitauangalia nitajitahidi nijue matokeo lakini pia Barcelona napocheza na Madrid. Tajitahidi nijue matokeo lakini mimi si shabiki wa mpira kindakindaki kwa sababu mpira mpaka saizi siupendi sana lakini zamani ndo nilikuwa naupenda zaidi, nikama nilipoteza mapenzi na mpira hapa katikati, sijui ilikuwa aje mpaka nikapoteza haya mapenzi na mpira ila kwa ufupi ndio hivyo, mimi si shabiki wa mpira wa kindakinda ila timu ninaoipenda kwenye mpira wa miguu ni Simba pamoja na Barcelona. Lakini pia kuna michezo mingine ambao ninaipenda. Mfano mchezo wa kuogelea ni mchezo ambao naupenda sana. Na mchezo mwingine ni wakukimbiza magari. Kama ile formula moja tunaita langa langa huku. Hiyo ndio mchezo ninaoipenda.